Mimi hupenda wanyama kama kuku, ng'ombe, sungura, na hata farasi. Hawa ni wanyama wazuri sana, tena wa kupendeza. Ngombe, kuku sungura hunipa chakula na alafu far-sighte hunisaidia kwa jia y transport na farasi ni mnyama mzuri sana, tena wa kupendeza.

Mara niyingi timu ikiwa mbali mimi hufanya kazi nao kupitia mtandao kwa sababu mtandao ni njia moja rahisi sana ya kufanya kazi sahizi na tena mawasiliano imekuwa rahisi sana kwa mtandao kwahivyo timu ikiwa mbali mimi hutumia mtandao kufanya kazi virahisi kuanzia kwanzo hadi mwisho.